Ninapokutana na mabadiliko kazini, ninayashambulia kwa kuyakubali haraka. Mara moja kulingana na mazingira mapya. Ninatambua kwamba mabadiliko ni sehemu ya kawaida ya kazi na maendeleo. Hivyo badala ya kuyapinga nachagua kuyachukulia kama fursa ya kujifunza na kukuwa. Hatua ya kwanza huwa ni kuelewa kwa kina mabadiliko hayo yanahusu nini, kwa nini yameletwa na yanahitaji nini kutoka kwangu. Uelewa huu hunisaidia kupunguza hofu au wasiwasi na kunipa mtazamo chanya wa kile kinachotarajiwa. Baada ya kuelewa hali mpya, narekebisha mtazamo na mbinu zangu za kazi haraka ili kuendana na mahitaji mapya. Hii inaweza kuhusisha kujifunza ujuzi mpia, kubadilisha ratiba ya kazi, au kutumia teknolojia tofauti. Mara moja huu hunisaidia kuepuka kusalia nyuma na kunifanya niwe miongoni mwa watu wa kwanza kuendana na mabadiliko. Jambo ambalo huongeza ufanisi wangu na kuaminika kazini pia hunipa nafasi ya kusaidia wengine ambao wanaweza kuwa wanapata ugumu kukubaliana na hali mpya. Zaidi ya hayo ninadumisha mtazamo wa wazi na chanya. Nikijua kuwa kila mabadiliko huja na changamoto zake pamoja na faida zake badala ya kulalamika nalenga kutafuta suluhisho na namna bora ya kufanya kazi iwe rahisi na yenye tija chini ya mazingira mapya. Mawasiliano pia huwa muhimu sana. Huuliza maswali pale ninapohitaji ufananuzi na kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha tunasonga pamoja hii hujenga mshikamano na kuifanya timu iwe imara zaidi wakati wa kipindi cha mpito. Kwa ujumla, nashambulia mabadiliko kazini kwa kuyakubali mara moja. Kujifunza kinachohitajika na kudumisha mtazamo chanya. Njia hii hunisaidia sio tu kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi, bali pia kukua kitaaluma na kibinafsi. Mabadiliko hunifanya niwe mwepesi wa kufikiri mwenye kubadilika kulingana na hali na tayari kukabiliana na changamoto mpya bila hofu jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi ya kisasa.

Napenda kula ugali na wali kwa pamoja kwa sababu vyote ni vyakula vyangu vya misingi na vina nafasi kubwa sana katika maisha yangu ya kila siku. Ugali hunivutia kwa sababu hunipa nguvu ya kudumu. Hunishibisha vizuri na unaendana na karibu kila aina ya mboga. Au mboga za asili kama mrenda sukuma wiki samaki au maziwa pia ugali una nafasi ya kipekee katika utamaduni wetu. Kwani mara nyingi huleta familia pamoja wakati wa chakula na huashiria mshikamano na urithi wa jami. Kwa upande mwingine, mumo pia hua anakula wali ni chakula muhimu sana. Kwangu, hasa kwa sababu ni rahisi kuanda na unaweza kuliwa katika mazingira tofauti. Iwe ni nyumbani, shuleni au hata kazini. Wali una ladha laini na huendana vizuri na vyakula balimbali kama maharagwe, nyama, nyeupe, samaki au mboga. Pia ni chakula kinachonipa nishati ya haraka. Hasa ninapohitaji kuendelea na shughuli zangu za kila siku bila kuchoka sana kwa ujumla kupenda ugali na wali unanisaidia kuwa na mlo uliosawasika unaonipa nguvu, afya na urahisi wa kupanga chakula changu. Vyote viwili nivl vyakula vinavyoendana na mtindo wangu wa maisha. Chuguli za kila siku.

Kinachonipa motisha kubwa kazini ni umoja uliopo miongoni mwa wafanyi kazi. Ninapoingia katika mazingira ya kazi ambapo kuna mazingira ya kazi, kuna mshikamano, heshima na ushirikiano wa kweli kati ya wenzangu. Uhisi nguvu ya kipekee ya kufanya kazi kwa bedi na kwa moyo watu. Umoja hunifanya ni hisi kuwa mimi sawa kuwa mimi ni sehemu ya kitu kikubwa si mfanyakazi wa pekee yangu bali mshiriki muhimu katika kufanikisha malengo ya pamoja. Isia hii hunijenga kisaikolojia na kunipa hamasa ya kuendelea kujituma hata pale kazi inapokuwa ngumu. Umoja kazini huleta mazingira ya amani na uaminifu, ambayo ni msingi muhimu wa motisha. Wafanya kazi wanapokuwa kwa umoja, mawasiliano huwa wazi. Migogoro hupungua na kila mtu hueshimu mchango wa mwenzake. Hali hii unifanya nijisikie salama kuelewa mawazo yangu kuuliza maswali au hata kukiri pale ninapuhitaji msaada bila hofu ya kudharauliwa. Kujua kwamba kuna watu wanaonielewa na wako tayari kunisaidia huniongezea ari ya kufanya kazi kwa ubora na kujitoa kwa dhati. Pia umoja huongeza ushirikiano na ufanisi wa kazi. Kila mfanyi kazi anapotambua kuwa mafanikio ya mtu mmoja ni mafanikio ya wote. Utia bidii zaidi kuakikisha kazi inafanyika kwa wakati na kwa kiwango kinacho takiwa. Mimi hupata motisha kubwa, ninapoona wenzangu wakijituma. Wakisaidiana na kusherehekea mafanikio ya pamoja bila wivu au ushindani usio natija. Hii unifanya nami ni jitahidi kuwa bora zaidi na kutoa mchango wangu kwa hiari na furaha zaidi ya hayo umoja hunisaidia kustahimili changamoto za kazi. Kuna nyakati ambapo kazi huleta msongo wa mawazo shinikizo la damu au changamoto zisizo tarajiwa. Katika hali kama hizo. Kuwa na timu ilioungana hunipa nguvu ya kisaikolojia. Ya kuendelea kusonga mbele. Kujua kuwa siko peke yangu katika changamoto. Hunifanya niwe na matumaini na uvumilivu zaidi. Jambo linaloongeza motisha yangu ya muda brefu kazini.

Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma. Hasa ngoma zinawazo husiana na nyimbo za injili. Kwa sababu, unigusa sana moyoni na kunipa furaha ya ndani ambayo ni ya kipeketu. Kuangu, kucheza ngoma siyo tuswala la burudani au kusogeza mwili bali ninjia ya kuonyesha shukurani imani na furaha ya kiroho kwa mwenyezi mungu Muumba wa mbingu na nchi. Ni napocheza ngoma za injili. Huwa na hisi kama inajueka huru kabisa nikisahau mawazo mazito ya maisha na changamoto za kila siku. Ni wakati ambaho roho yangu hupata faraja na amani na mwili wangu hupata nguvu mpia. Ngoma za injili unipa nafasi ya kuunganisha mwili, akili na roho kwa pamoja. Maneno ya nyimbo za injili mara nyingi uwa na ujumbe wa matumaini, uvumilivu na upendo wa mungu. Na ninapocheza huku nikisikiliza ujumbe huo. Uhisi kama ninahimizwa kuendelea mbele maishani bila kukata tama. Hata kama siku imekua ngumu au nimechoka, kucheza ngoma za injili unibadilishia hali ya moyo na kunirudishia tabasamu. Ni kama tiba ya kiroho na kihisia kwangu. Pia, napenda kucheza ngoma kwa sababu ninjia ya kuyafia ya kuji eleza. Huongeza muzunguko wa damu, unifanya nijisikie mchangamufu na unisaidia. Kuondoa msongo wa mawazo. Ngoma hunifanya ni jione huru bila kuhukumiwa. Hasa ni napocheza peke yangu au nikiwa na watu wanao shiriki imani na furaha hiyo hiyo. Kwa upande wangu, si hitaji kuwa mtaalamu wa kucheza ngoma. Kilicho muhimu ni isia na ujumbe ni naopata kupitia mziki. Zaidi ya hayo, kucheza ngoma za injili, unijenga ni damu na mtanzamo chanya wa maisha. Nyimbo mingi za injili, unikumbusha kuwa licha ya changamoto, kuna matumaini na kusudi kubwa maishani. Hii unifanya niwe na nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidihi, kuwaishimu wengine na kudumisha maadili mema. Ngoma inakua siyo tu burdani, bali pia chanzo cha motisha na muongozo wa maisha.

Ninaishi katika bedsitter. Mahali ambako nimekua nikiita nyumbani kwa takribani miaka mitatu. Sasa tangu nilipohamia tangu nilipofika hapo kwa mara ya kwanza nilihisi mara moja kuwa ni mazingira yanayofaa kwa maisha yangu na shuguli zangu za kila siku. Bedsitter yangu ni rahisi. Lakini imepangwa vizuri. Inanipa faraga inayohitaji na inaniruhusu kuendesha maisha yangu kwa utulivu bila usumbufu mwingi. Kwangu, sio ukubwa wa nyumba unaojali sana. Bali, ni namna ninavyo jihisi nikiwa humo. Na mahali hapa, hunipa hisia ya kuwa nyumbani kweli. Kitu kimoja, ninacho kithamini sana kuhusu ninapoishi ni usafi wa mazingira. Mazingira yanayozunguka nyumba yangu yako safi yamepangwa vizuri na wakazi wengi wanajali usafi wao binafsi pamoja na maeneo ya pamoja. Hii hunipa amani ya akili na hunifanya nijisikie vizuri kiafya na kisaikolojia. Kuishi katika mazingira safi, hunisaidia kuzingatia kazi yangu, masomo na mipango yangu ya maisha, bila kuwa na wasiwasi wa maradhi au usumbufu unaotokana na uchafu. Sababu nyingine kubwa, inayonifanya nipende sana mahali hapa, ni usalama wake. Kuanzia kwa walinzi, majirani, waaminifu, hadi utaratibu wa eneo lenyewe. Ninahisi niko salama. Muda wowote. Usalama hunipa uhuru wa kufanya shuguli zangu bila hofu. Iwe ni kurudi nyumbani jioni kusoma usiku au kupanga mambo yangu kwa utulivu. Kujua kuwa mali yako iko salama na kwamba ninaishi katika eneo linalojali usalama. Hunipa faraja kubwa na kuniongezea utulivu wa maisha. Kwa miaka mitatu niliyokaa hapo, nimeweza kujijenga binafsi na kitaaluma. Mahali hapa pamenishuhudia nikikua, nikijifunza, nikikabiliana na changamoto, na pia nikifurahia mafanikio yangu. Bedsitter yangu imekuwa kama mahali pa kutafakari kupanga malengo na kujirekebisha. Nikiwa hapo napata nafasi ya kujitenga kidogo na kelele za dunia na kuzingatia kile ambacho ni muhimu kwangu. Maendeleo yangu, afya yangu na ndoto zangu za baadae. Pia napenda ukweli kwamba mahali ninapoishi pananipa uhuru wa kupanga maisha yangu kwa mtindo ninao upenda. Naweza kupanga ratiba yangu, kupanga vitu vyangu kwa namna ninayoona inafaa na kuishi kwa nidhamu na utaratibu wangu mwenyewe. Hii, hii hunisaidia kuwa mtu anayejitegemea, zaidi na aneyewajibika kwa maamuzi yaki. Kuishi peke yangu katika bedsitter, kumeimarisha uwezo wangu wa kujisimamia na kuthamini vitu vidogo vinavyofanya maisha yawe bora.

Ndiyo napenda sana kuchora na kupaka rangi hasa kuchora picha kwa ajili ya watu ninaowapenda kama njia ya kuonyesha upendo, heshima na kuthamini uwepo wao katika maisha yangu. Kwangu kuchorabsio tu burudani ya kawaida. Bali ni lugha ya kihisia ninayotumia kueleza mambo ambayo wakati mwingine maneno hushindwa kuyafikisha kwa kina. Kila ninapochora picha kwa mtu ninayempenda hua nahisi kama naweka sehemu ya hisia zangu, muda wangu, na mawazo yangu ndani ya mchoro huo. Kuchora hunipa amani ya akili na utulivu wa ndani. Ninaposhika kalamu au penseli na kuanza kuchora mawazo mengi ya nje hupotea, taratibu. Na akili yangu ujikita katika ubunifu na umakini. Ni wakati ambao najitenga na shinikizo la maisha, kazi au masomo na kuingia katika ulimwengu wa mawazo chanya na hisia safi. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye furaha. Napenda zaidi kuchora picha za watu ninaowapenda kwa sababu huongeza thamani ya uhusiano wetu. Mchoro ninautoa kama zawadi una maana ya kipekee kuliko zawadi ya kawaida kwa sababu unaonyeaha juhudi binafsi, uvumilivu na upendo wa dhati. Ninapomkabidhi mtu mchoro nilioutengeneza mwenyewe uhisi furaha kubwa kuona tabasamu lake na kujua kuwa ameguswa moyoni. Hilo hunipa motisha ya kuendelea kukuza kipaji changu cha kuchora. Kupaka rangi pia ni sehemu ninayoifurahia sana. Kwa sababu rangi hunisaidia kuonyesha hisia na hali ya moyo. Kila rangi ina ujumbe wake. Kuna rangi zinazo ashiria furaha, amani, upendo au matumaini. Ninapochagua rangi katika mchoro wangu, huwa sifanyi hivyo kwa bahati nasibu bali kwa kuzingatia ujumbe ninaotaka kufikisha. Hii hunifanya nijisikie kama msanii anayeongea kupitia picha badala ya maneno. Juu ya hayo, kuchora hunijenga ubunifu na uvumilivu. Si kila mchoro hutokea kwa ukamilifu mara ya kwanza. Hivyo hunifundisha subira, kujirekebisha na kutokata tamaa. Haya ni maadili muhimu sana ambayo hunisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha yangu. Kama kazi na mahusiano kupitia kuchora nimejifunza kuwa uzuri hauji kwa haraka bali hutokana na juhudi endelevu na moyo wa kujifunza.

Na ningependa kujifunza kutumia teknolojia ya kisasa kwa ufanisi mkubwa hasa kwa njia ambayo inaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii na pia kuniongezea kipato. Katika dunia ya leo eneo badilika kwa kasi sana ki teknolojia. Nina amini kuwa mtu anaye elewa na kutumia teknolojia vizuri. Huwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa kimaisha na kitaaluma. Ndiyo maana nina hamu kubwa ya kujifunza zaidi kuhusu teknolojia mpya. Na jinsi ya kuzitumia kwa njia yenye maana sio kwa burudani tu bali kwa maendeleo halisi. Kwanza, ningependa kujifunza jinsi teknolojia inavyoweza kutatua matatizo ya kila siku. Kuna changamoto nyingi katika jamii kama ukosefu wa ajira, upatikanaji mdogo wa taarifa sahihi, huduma duni na matumizi yasiyo bora ya rasilimali. Teknolojia ya kisasa inaweza kuwa suluhisho kubwa kwa matatizo haya endapo itatumika kwa ubunifu na uadilifu. Kujifunza kutumia zana za kidigitali programu na majukwaa ya mtandaoni kwa njia sahihi kunanipa matumaini ya kuanzisha miradi itakayo boresha maisha ya watu na kuleta athari chanya. Pia, ningependa kujifunza namna ya kutumia teknolojia kama chanzo cha kipato. Teknolojia imefungua fursa nyingi kama biashara za mtandaoni, uundaji wa maudhui ya kidigitali, programu na huduma mbalimbali zinazo tegemea mtandao. Kujifunza ujuzi kama uundaji wa programu, matumizi ya kilibandia AI, masoko ya kidigitali na usimamizi wa majukwaa ya mtandaoni. Kungeweza kunisaidia kujiajiri au kuongeza kipato changu. Kwangu, kipato kinacho tokana na teknolojia kina mvuto mkubwa kwa sababu kinaweza kufanyika popote na wakatuiwote kwa nidhamu na mpangilio mzuri. Zaidi ya kipato ninavutiwa sana na wazo la kuleta madbadiliko chanya kupitia teknologia. Mabadiliko haya ya naweza kuwa katika elimu, afya, biyashara au hata kilimo. Teknolojia ya kisasa inaweza kusaidia kusambaza elimu kwa urahisi kuboresha huduma za afya na kuongeza tija katika uzalishaji wa chakula kujifunza jinsi ya kuunganisha teknolojia na sekta hizi kungekua hatua kubwa kwangu katika kuchangia maendeleo ya jamii na kujiona kuwa sehemu ya suluhisho badala ya tatizo. Vile vile ningependa kujifunza naamna ya kutumia teknolojia kwa uajibikaji na maadili mema. Pamoja na faida zake, teknolojia inachangamoto zake kama utegemezi kupita kiasi. Upotoshaji wa taarifa na uvamizi wa faragha kujifunza kutumia teknolojia kwa busara kungeweza kunisaidia kujilinda binafsi. Na pia kuwahamasisha wengine kutumia teknolojia kwa njia salama na yenye manufaa. Hii ni muhimu sana katika kuhakikisha kuwa maendeleo ya tiki teknolojia haya haribu maadili ya kijamii bali yanaimarisha.

Napenda kuvaa nguo zinazofaa. Na zinazokaa vizuri mwilini. Hasa, zile zinazo fanana na masharti rasmi. Au ofisini kwa sababu, zina nisaidia kujigawa vizuri na kuendana na tukio au hafla fulani. Kwa kweli, jinsi mtu anavyo vaa, ni sehemu kubwa kwa jinsi anavyo onekana na jinsi anavyo jisikia. Kuvaa nguo zinazo faa, na zenye ukali wa hali ya kazi au tukio kuna nifanya nijisikie msafi. Mwenye heshima na mwenye nidhamu. Jambo ambalo linachangia sana ufanisi wangu katika kazi na mahusiano yangu na wenzangu. Kwanza, nguo rasmi zinazo faa mwilini, huniwezesha kujipanga na kujihusisha kwa heshima na uzuri. Nikiwa nimeshika shati lililo pangwa vizuri, suruali inayokaa vizuri, au suti inayofaa tukio, huhisi kama nimeweka mtazamo sahihi na kuonyesha utu na heshima kwa wale wote waliopo. Hii ni muhimu sana kwa sababu inatuma ujumbe kwa wengine kwamba unajithamini, una nidhamu na unaelewa umuhimu wa tukio. Haijalishi ni mkutano wa kazi, hafla ya kitaaluma au tukio la kijamii. Nguo zinazofaa husaidia kuunda hisia nzuri kwa kila mtu anae kutazama. Juu ya hayo, nguo zinazofaa pia huchangia ustawi wa kibinafsi. Nikiwa nimeshika nguo ambazo zinanifanya nijisikie vizuri mwilini. Huhisi kujiamini zaidi. Hii, huathiri jinsi ninavyo onyesha mtazamo wangu kuzungumza na kushiriki katika majadiliano. Ujasiri wa ndani unaotokana na kuvaa vizuri. Unaniwezesha kushughulikia majukumu kwa ufanisi, kushiriki katika mikutano kwa uhakika na hata kufanya maamuzi bila hofu ya kukosolewa. Kwa maneno mengine, nguo nzuri hutoa hisia ya nguvu na udhubutu. Pia, napenda kuvaa nguo rasmi kwa sababu hunisaidia kuendana na tukio au mazingira. Kila tukio lina ladha yake na taratibu zake. Na nguo ni njia ya kuelezea kuwa unaelewa na kuthamini mazingira hayo. Kwa mfano, mikutano ya kibiashara inahitaji nguo za heshima. Hafla za sherehe zinaweza kuhitaji nguo za kifahari. Na shughuli za kijamii zinaweza kuhitaji nguo zinazo faa, lakini zisizo rasmi sana. Kujua jinsi ya kuchagua nguo inayofaa, kuna nisaidia kujiona mtaalamu, kuendana na wakati na kuonyesha heshima kwa wengine. Zaidi ya urembo na heshima, nguo zinazo faa pia huchangia utunzaji wa mwili na usafi binafsi. Shati lililo safishwa vizuri, suruali ilio safishwa au suti safi inadhihirisha kuwa mtu anaangalia maadili ya kibinafsi na heshima kwa wenzake. Kwa upande wangu, kuvaa nguo zinazofaa ni sehemu ya utunzaji wangu binafsi. Kwani huonyesha nidhamu na umakini nilio nao kwa maisha yangu ya kila siku. Sio tu kwa kazi bali pia katika mahusiano ya kijamii.

Wazo nzuri. Ambalo nina kwa siku ya leo. Nikuanzisha njia yenye manufaa ya kutengeneza kipato kikubwa. Ambayo, siyo tu itanisaidia mimi kibinafsi kifedha. Bali pia itaweza kusaidia wale wenye uhitaji mkubwa katika jamii. Nikiwa na macho ya huruma na moyo wa kutoa, nimekua nikitaza hali ya watu wanaoishi barabarani. Baadhi wakiwa hawana mahali pa kulala au chakula chakutosha. Na hili lina nisukuma kujiuliza ni njia gani bora ya kusaidia kwa ufanisi. Wazo langu la leo ni kuunda mpango au mradi ambao. Unaleta mapato mazuri kwa wakati huo huo ukalete mabadiliko chanya kwa maisha ya wengine. Ningeangalia ni sikte gani au njia gani ya biashara au mradi inaweza kutoa faida ya haraka na endelevu huku ikizingatia uhalisia wa rasilimali nilio nazo na uwezekano wa ukuwaji. Kwa mfano ninaweza kuanzisha mradi unaohusisha teknolojia ya kisasa, biashara ya kidigitali au huduma zinazo hitajika sana katika jamii. Mradi huu ungesimama kwa msingi wa malengo mawili. Kwanza, huzalisha kipato chenye uhakika na pili, kutoa msaada kwa wale walio kosa kama vile kutoa chakula, nguo au fursa za kielimu kwa wasio na uwezo. Kwa kufanya hivyo, wazo langu halisiingi kwenye faida ya kibinafsi tu, bali linakua chombo chakobadilisha maisha ya wengine. Wazo hili pia linahusisha kuchambua mahitaji ya jamii na kuunda suluhisho. Ningeanza kwa kutazama ni changamoto gani kubwa zinazo adhiri wale walio na uhitaji. Kama vile umasikini ukosefu wa ajira au upungufu wa huduma muhimu. Baada ya kuelewa changamoto hizi, ningebuni njia ya kuzitatua kwa kutumia kipaji changu cha rasilimali zinazo patikana. Kwa mfani, kuanzisha biashara ndogo inayotoa ajira kwa watu waliokosa au muradi wakifedha unao wawezesha kupata kipato kidogo cha kila siku. Ambao, baadae unaweza kukua na kuwa msaada wakudumu. Hii sio tu itawasaidia wale waliokosa, bali pia itaniletea urahisi wakifedha na ujasiri wakuendeleza mradi mkubwa zaidi. Zaidi ya mapato na msaada kwa wengine. Wazo langu pia linahimiza heshima ushirikiano na usawa. Ningeunda mfumo ambao, unawajumuisha wale wanawo hitaji msaada. Ikiwemo kuwapa nafasi ya kuhusika katika mbradi kuchangia mawazo yao na kuwa sehemu ya siluhisho. Hii inawapa nguvu ya kuamini kuwa maisha yao yanatamani. Na pia hunijengea furaha ya kiroho na kuridhika kwa kuona kuwa mbradi wangu unaadhari chanya katika maisha ya wengine. Hii ni motisha kubwa zaidi kuliko faida ya kifedha peke. Kwani kuchangia mabadiliko chanya kwa jamii ni zawadi ya kweli. Pia wazo hili linajumuisha mpangilio makini na nidamu binafsi. Ningeweka ratiba malengo madogo na makubwa na hatua za utekelezaji ili kuhakikisha wazo hili lina kuwa kweli. Hii inahusisha kujifunza ujuzi mpya pale inapohitajika kuunda mtandao wa watu wanaoweza kusaidia na kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa uangalifu na usahihi hii itahakikisha mradi hauishi kwa ndoto tuu. Bali unakuwa matokeo halisi. Yanayo onekana na kuadhiri maisha.

Chakula changu ninachokipenda zaidi ni mchele na maharagwe na ninachokipenda hakika si kwa bahati. Nasibu, bali kwa sababu ni chombo chenye afya na chenye virutubisho muhimu ambavyo mwili wangu unahitaji. Kwa kweli, kila kipande cha chakula hiki, kinatoa mchanganyiko mzuri wa protini, wanga, na virutubisho vingine muhimu, vinavyosaidia mwili kufanya kazi zake vizuri. Ninapokula mchele na maharagwe, huhisi kuwa mwili wangu umepewa nguvu ya kudumu, na pia huhisi kuridhika kwa muda mrefu, kutoka na lishe yake kamili. Kwa upande wa afya ni chakula kinachonisa kwamba unaweza kufurahia ladha nzuri huku ukipata manufaa ya kimsingi kwa mwili wako. Ninakula mchele na maharagwe takribani mara nne kwa wiki na mara nyingi ni sehemu ya mpango wangu wa lishe unaolenga afya ya mwili na akili. Chakula hiki si tu huchangia afya mwili, bali pia hunisaidia kuboresha utendaji wangu wa akili. Kwani mara nyingi, chakula chenye virutubisho kamili huchangia nguvu za kufikiri na umakini. Hii ni muhimu sana kwangu, hasa kwa sababu nina shughuli nyingi zinazohitaji umakini. Nidhamu na nguvu za akili mchele na maharagwe hunipa mchanganyiko mzuri wa wanga unaotoa nishati ya kudumu na proteini inayosaidia misuli na mwili kwa ujumla. Sababu nyingine ninayoipenda sana ni kihisia na kiutamaduni. Ni wazazi wangu ambao walinilea na kuniambia dhamani ya chakula hiki wakinifundisha jinsi chakula cha nyumbani kilichoandaliwa kwa upendo na utunzaji kinavyoweza kuimarisha afya na kuwa msingi wa maisha bora. Kila wakati nikipata nafasi ya kukula mchele na maharagwe huhisi ni sehemu ya urithi wa familia yangu na upendo wa wazazi wangu. Hii ni sababu inayoongeza dhamani zaidi kwa chakula hiki. Kwani si tu chakula, bali ni kumbu kumbu na historia ndogo ya familia yangu. Zaidi ya afya na kihisia, mchele na maharagwe ni chakula cha kiuchumi na kinachopatikana kirahisi. Jambo ambalo linanifanya nijisikie huru na kuwa na uhakika wa lishe nzuri bila matatizo makubwa. Kwa sababu ya urahisi wake upatikanaji, si lazima nitafute chakula kingine kila siku. Ninaweza kupanga ratiba yangu ya chakula na kuhakikisha mwili wangu unapata virutubisho muhimu mara kwa mara. Hii inanipa utulivu na uhakika walishe. Jambo linaloongeza furaha na amani ya akili. Kwa upande wa ladha, mchele na maharagwe hutoa mchanganyiko wa ladha tamu na kuridhisha nikiwa nikipika vyema vyenye manukato kidogo au viungo vya asili huhisi kuwa kila kikao cha chakula ni furaha ya kipekee. Hii ni furaha ya kiroho na kihisia. Sio tu kwa mwili bali pia kwa roho. Kwani kula chakula ninachokipenda ni aina ya kujitunza na kuonyesha upendi kwa nafsi yangu.

Napendelea sana mfumo wa simu wa iPhone. Kwa sababu za kupenda mfumo huu. Haziko tu katika muonekano wake wa kifahari. Bali pia ni kwa sababu unasifa nzuri na una vipengele. Vya kipekee vinavyofanya kazi zake. Ziwe rahisi. Za haraka na za uhakika ikilinganishwa na mfumo mwingine ya simu. Kwa kweli, kwa mimi, simu sio tu chombo cha mawasiliano. Bali ni zana muhimu ya kila siku inayoongeza tija, kuboresha mawasiliano na kusaidia katika shughuli nyingi za kiuchumi na kibinafsi. Kwa hivyo, kuchagua iPhone ni uamuzi wa busara unaujumuisha urahisi, ufanisi na heshima ya kiteknolojia. Kwanza kabisa, napenda iPhone kwa sababu inasifa nzuri na inajulikana kwa ubora wake. Hii inamaanisha kwamba simu hiyo inauhakika wa kufanya kazi vizuri kwa muda mrefu bila matatizo makubwa ya kiufundi. Kwa mfano mfumo wake wa uendeshaji IOS ni dhabiti. Unaendana vizuri na programu nyingi na hutoa uzoefu wa mtumiaji wa kurudisha kila wakati. Kutumia simu yenye sifa nzuri kama hii kuna nifanya nijisikie salama. Na nina uhakika kuwa mawasiliano yangu, faili zangu, na tarifa zangu ziko salama. Kwa upande mwingine, inanisaidia kuepuka matatizo ya mara kwa mara ya mifumo mwingine. Kama kuharibika kwa mara, kwa mara, au kuungua kwa programu. Zaidi ya sifa ya kiufundi, napenda iPhone kwa sababu ina vipengele vya kipekee. Inavyo rahisisha maisha yangu ya kila siku. Kutoka kwenye kamera ya ubora wajuu, programu za usimamizi wa shuguli, kalenda, muziki, adi kifaa cha kielektroniki kama Apple Watch. Kila kitu kimeunganishwa kwa urahisi na kinafanya maisha yangu kuwa rahisi. Kwa mfano, napenda jinsi iPhone inavyonisaa tarifa kwa haraka na kwa njia rahisi kuelewa. Jambo linalo nisaidia ni sehemu mbili katika kupanga muda wangu, kazi zangu na shuguli za kifamilia. Vipengele hivi vina nisaidia kuwa na nidhamu, kupanga ratiba na kufanikisha shuguli zangu za kila siku bila usumbufu. Pia napenda iPhone kwa sababu inaendana na mfumo wa kiteknolojia ninayoitumia kwa kazi na burudani. Kwa mfano, ninapokua mfanyi biashara au ninapo shughulika na masomo yangu. Programu kama za elimu, uchambuzi wa fedha na mawasiliano ya mtandao zinafanya kazi vizuri sana kwenye iPhone. Hii inafanya iwe rahisi kufuatilia soko, kupata tarifa sahihi na kuwasiliana haraka na wateja au marafiki. Kwa maneno mengine, iPhone huchangia sana kuwa mtu mzuri kimaadili na kibiashara. Zaidi ya utendaji wa muundo wake, napenda iPhone kwa sababu ina sifa ya kifahari na heshima. Kutumia iPhone, kunanipa hisia ya kujithamini na kuonyesha kuwa ninachagua zana bora, zinazo wezesha maisha yangu kuwa rahisi, yenye usahihi na yenye heshima. Sifa hii ya kifahari, sio tu kuhusu sura ya kifaa, bali pia ni kuhusu kujiamini na kuwa na imani ya kutumia teknolojia yenye hadhi ya juu. Hii inasaidia hata katika mitandao ya kijamii, kwani watu wanapokuona, mtu akitumia zana bora, wanapata hisia ya heshima na kuaminiwa.

Mimi sipendi kula nje ya nyumbani kwa sababu ni ghali sana. Ikilinganishwa na gharama ya chakula cha nyumbani na pia nina hofu kidogo kuhusu usafi na afya ya chakula kinachotolewa nje kwa kweli. Kula nje mara nyingi kuna leta gharama za ziada ambazo zinaweza kuwa kubwa kwa mpango wangu wa kifedha. Hasa ikiwa ni chakula kinachopatikana mara kwa mara kwa upande wangu, kula nyumbani kunanipa uhakika wa virutubisho, usafi na ladha ninayojua na kuipenda. Jambo ambalo linanifanya nijisikie usalama, kuridhika na kujiamini kuhusu afya yangu kwanza nyumbani ndicho kiini cha chakula bora na cha gharama nafuu. Mara zote ninapokula nyumbani, nina uhakika kuwa cha kukula kimeandaliwa kwa viwango vinavyofaa. Kutumia viungo safi na mbinu za kupika salama. Hii inanishawishi kuwa na amani ya akili kwani sijali kuhusu usafi, uchafu au hatari yoyote ya kiafya ambayo mara nyingi huchangiwa kwa kula nje ya nyumbani. Zaidi ya hilo gharama ya chakula nyumbani ni ya chini sana ikilinganishwa na bei za mikahawa au maduka ya chakula nje. Jambo linalonishtua kuwa ni chaguo la busara kiuchumi. Kwa mfano, kwa chakula kimoja na gharama moja. Nyumbani ninaweza kupika na familia yangu na kutosheleza zaidi. Huku nikihifadhi pesa kwa shughuli nyingine muhimu za maisha. Zaidi ya gharama na usafi kula nyumbani kunanipa uhakika wa ladha na aina ya chakula ninachokipenda nyumbani mimi na familia yangu tunapanga milo kulingana na ladha yetu na mahitaji ya lishe jambo ambalo si rahisi kupata pale mtu mwingine anapopika kwa mfano ninaweza kuhakikisha mchele na maharagwe yanapikwa kwa kiwango kinachonifaa. Nyama zinapikwa kwa namna ambayo ni salama na ladha ni nzuri. Na hata mboga na matunda yanasafishwa kwa kiwango kinacho kidhi viwango vya afya. Hii ni faida kubwa kwani ladha nzuri na chakula chenye virutubisho vinavyohitajika ni sehemu muhimu ya maisha yangu kila siku zaidi ya hili kula nyumbani kinaleta amani ya moyo na furaha ya kiroho. Ninaposhiriki chakula na familia au kuandaa chakula changu mwenyewe. Uhisi uhusiano mzuri, upendo na heshima. Hii ni sehemu ya utunzaji binafsi wa familia. Chakula ni zaidi ya lishe tu. Ni njia ya kuonyesha upendo, kujenga urafiki na kushirikiana. Kila kipande cha chakula, kinachotengenezwa au kuandaliwa nyumbani, kina historia ndogo ya familia, kumbukumbu na thamani ya kipekee ambayo sirahisi kupata nje. Pia kula nyumbani kunanipa uhuru wa kupanga ratiba yangu ya chakula. Sijali kama kuna foleni au muda wa kusubiri, kama vile mikahawa inavyokuwa nayo. Ninaweza kula muda wangu kwa amani na bila haraka. Jambo ambalo linachangia afya yangu ya kimwili na akili. Hii ni muhimu sana kwani kula kwa haraka au katika mazingira yasiyo salama. Mara nyingi huathiri afya ya tumbo na viwango vya nishati mwilini. Kwa upande wa usalama wa chakula, kule nyumbani kunanipa hakuna wasiwasi wa afya au kuambukizwa kwa bakteria. Nina hakika kuwa chakula kimeandaliwa kwa usafi. Jambo ambalo mara nyingi, si rahisi pale mtu mwingine anapopika. Kwa hivyo, napata amani ya akili na uhakika wa afya. Jambo, linaloongeza furaha na kuridhika ninapokula. Kwa hivyo.

Uzoefu wakushangaza ambayo nimewai kupata. Nikuona mtu akiwa na kiwango chajuu sana. Cha kujitolea na uvumulivu kwenye mradi fulani kwa muda mrefu. Licha ya hasara nyingi na changamoto mzito halafu mwishowe hakafanikiwa. Uzoefu huu ulinigusa sana. Kwa sababu haukwa tu hadithi ya mafanikio ya kawaida. Bali ulikuwa somo la maisha. Lililo nifundisha maana halisi ya subira nidhamu, imani na kutokata tamaa. Nilishuhudia mtu huyu akianza mradi wake akiwa na matumaini makubwa. Lakini kadri muda ulivyo pita mambo haya kuenda kama alivyo tarajia. Kulikuwa na vipindi ambavyo alipata hasara za kifedha. Kukatishwa tamaa na watu wakaribu na hata wakati mwingine kuonekana kama juhudi zake zote zilikuwa zinapoteza bure. Kilicho nishangaza zaidi ni kwamba licha ya mazingira hayo magumu hakuwahi kuacha wala kupoteza mwelekeo wake. Alikuwa na nidhamu ya ajabu. Aliendelea kujifunza kutokana na makosa yake kurekebisha mikakati na kufanya kazi kwa bidii. Hata pale ambapo haku kuwa na dalili zozote za mafanikio watu wengi walimcheka wengine walimwambia achane mradi huo na atafute njia nyingine rahisi lakini alibaki thabiti alikuwa ana amini kwenye maono yake na hata alipokuwa anapoteza fedha au muda aliona hayo kama garama ya kujifunza badala ya kushindwa kuona mtu akivumilia hali kama hizo bila kukata tamaa. Kulinifanya nijiulize maswali mengi kuhusu mtazamo wangu binafsi wachangamoto. Kadri muda uliviopita nilianza kuona mabadiliko madogo lakini yenye maana. Ingawa haya kuwa ya haraka kulikuwa na ishara kwamba juhudi zake hazikuwa zinapotea. Halianza kupata uzoefu mkuba zaidi. Maamuzi yake yakawa bora na mtazama wake ukawa wakitaaluma zaidi. Kilichonifundisha sana ni kwamba mafanikio ya kweli mara nyingi hayaji kwa haraka. Bali hujengwa polepole kupitia misingi ya subira kujifunza endelevu na kuendelea hata pale ambapo hakuna anayekupongeza. Niliona wazi kuwa tofauti kati ya mtu anayefanikiwa na anayishindwa mara nyingi sikipaji pekee bali ni uwezo wakuendelea pale ambapo wengine wameacha. Hatimae baada ya muda mrefu wajitihada uvumulivu wake ulizaa matunda. Mradi ule ule ambao wengi waliona kama kupoteza muda ulianza kulota matoke uchanya na hatimae ukawa mafanikio makubwa. Kuona mabadiliko hayo kutoka hasara hadi mafanikio kulikuwa jambo la kushangaza sana kwangu ilikuwa kama ushahidi wa moja kwa moja kwamba subira na kujitolea havipotei bure. Hata kama matokeo yanachelewa kuonekana wale waliokuwa wanamkosoa awali, walibadilisha kauli zao, na wengine hata wakaanza kutafuta ushauri kutoka kwake. Tukio hili li nifundisha kuwa maoni ya watu si kipimo cha ukweli wa maono yako. Uzuefu huu uliniyacha nikiwa na mtazamo mpya kabisa kuhusu maisha, kazi na malengo ya muda mrefu. Kulinifundisha kwamba kushindwa mara kadhaa hukumaanishi mwisho wa safari bali ni sehemu ya mchakato wa mafanikio. Pia ulinifanya nione umuhimu wakua na imani katika kile unachokifanya hata kama matokeo hayaonekani mara moja.

Ndiyo ningependa sana kwenda pwani ingawa kwa sasa sijawahi kufika huko bado. Tamaa ya kuitembelea pwani imekua ndani yangu kwa muda mrefu kwa sababu nimekuwa nikisikia mambo mengi mazuri kuhusu huko. Kuanzia mandhari yake ya kuvutia hewa safi ya baharini hadi shughuli za burudani zinazofanya mtu ajisikie huru na mwenye furaha. Kila ninaposikia watu wakisimulia kuhusu mchanga mweupe mawimbi ya bahari yanayotoa sauti ya kutuliza na upepo mwanana unaovuma kutoka baharini. Nahisi hamu kubwa ya siku moja kujionea kwa macho yangu mwenyewe. Naamini pwani ni mahali ambapo mtu anaweza kupumzisha akili kuachana na muda na presha za maisha ya kila siku na kujipa nafasi ya kufikiria upya malengo na ndoto zake akiwa katika mazingira ya asili yanayoburudisha. Pia, kile kinachonivutia zaidi kuhusu pwani ni furaha na burudani zinazopatikana huku. Nimesikia kuhusu kuogelea baharini kutembea ufukweni asubuhi au jioni kutazama machweo ya jua na hata kushiriki michezo ya majini ambayo huleta msisimko mkubwa. Mbali na burudani pwani pia ina utamaduni wake wa kipekee chakula cha baharini muziki na maisha ya watu ambayo hutofautiana na maeneo ya bara. Haya yote hunifanya nitamani siku moja nipate nafasi ya kwenda. Si kwa ajili ya starehe tu bali pia kujifunza kuona maisha kwa mtazamo tofauti na kupanua upeo wangu wa mawazo.

Wakati ninapo hitaji msaaada kazini huanza kwa kua mnyenyekevu na kukubali kwamba siwezi kujua au kufanya kila kitu peke yangu ninaamini kuwa kuomba msaada si ishara ya udhaifu bali ni dalili ya hekima ukomavu na uwajibikaji. Kwanza kabisa, hujithamini na kuangalia ni eneo gani hasa linanipa changamoto. Ili niweze kueleza kwa uwazi ni nachohitaji. Baada ya hapo, humfikia mtu anaefaa. Awe ni mfanyakazi mwezangu, msmamizi au mtaalamu katika eneo husika. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa ninapo fanya hivyo hujitahidi kuwasiliana kwa lugha nzuri bila lawama au visingizio, na kuonyesha kuwa niko tayari kujifunza na kuboresha uwezo wangu. Zaidi ya hilo, ninapofikia msaada kazini uwa nasikiliza makini na kuthamini mawazo au ushauri ninao pewa. Si elekei kujitetea au kubishana bali huchukua muda kuelewa mtazamo wa mwingine na kuona namna ninavyoweza kutumia kuboresha kazi yangu. Nina amini kuwa kila mtu anakitu cha kujifunza kutoka kwa mwingine na kwa sababu hiyo kuomba msaada hunipa nafasi ya kukuza ujuzi wangu na pia kujenga mahusiano wa mazuri kazini. Pia hunisaidia kuepuka makosa makubwa ambayo yange weza kutokea kama ningechagua kuendelea peke yangu bila ushauri. Kwa upande mwingine, kuomba msaada kwa unyenyekevu, hunijenga kimaadili na kitaaluma, hunifundisha subira, ushirikiano na umuhimu wa kazi ya pamoja ni napoona matokeo chanya baada ya kusaidiwa, hunifanya nijisikie mwenye shukurani na pia kunipa motisha ya kuwasaidia wengine, pindi wanapohitaji msaada.

Ninapotazama video mtandaoni hutumia zaidi majukwaa kama YouTube, Facebook na TikTok kwa sababu kila moja lina mchango wake wa kipekee katika kunipa taarifa, burudani na maarifa yanayoendana na mahitaji yangu ya kila siku. Youtube huipa kipaumbele kikubwa sana kwangu kwa sababu ni jukwaa lenye maudhui ya kina na yaliyoandaliwa vizuri. Kwanzia video za elimu, taarifa za uchumi, teknolojia, afya, hadi mjadala ya kimataifa na uchambuzi wa masoko ya kifedha. Napenda Youtube kwa sababu inaniruhusu kuchagua kile ninachotaka kujifunza kwa wakatu wangu mwenyewe. Kurudia video pale ninapohitaji ufafanuzi zaidi na kufuatilia vituo vinavyoaminika ambavyo hutoa taarifa sahihi zilizo chambuliwa vizuri pia ni jukwaa linalonisaidia kukuza maarifa yangu kwa muda mrefu kwa sababu maudhui mengi huwa na thamani ya kielimu na yanaweza kutumika kama kumbukumbu. Kwa upande wa Facebook, hutumia zaidi kwa kuangalia video fupi na taarifa za haraka. Hasa zinazo husiana na habari za sasa, uchumi, jamii na wakati mwingine burudani nyepesi Facebook hunisaidia kuona mitazamo tofauti ya watu kufuatilia kurasa za habari. Na kupata video zinazohusiana na matukio yanayoendelea kwa wakati halisi. Ninapenda Facebook kwa sababu inaunganisha video na mijadala ya kijami hivyo inanipa na fasi ya kuona maoni ya watu wengine na kuelewa namna jamii inavyopokea taarifa fulani. Hata hivyo huwa na makini sana kuchuja ninachotazama kwa sababu si kila video au taarifa iliyopo Facebook huwa sahihi, hivyo hujitahidi kuthibitisha taarifa muhimu kabla ya kuziamini. Tiktok kwa upande mwingine hutumika zaidi kama jukwaa la maudhui mafupi lakini wenye mvuto mkubwa. Napenda TikTok kwa sababu video zake huwa fupi, zinazoeleweka haraka na mara nyingi huwasilisha ujumbe kwa njia ya ubunifu mkubwa. Ingawa nijukwaa la burudani kwa kasi kikubwa. Bado hulitumia kupata taarifa za haraka mawazo mapya, na wakati mwingine maudhui ya kielimu yaliyo fupishwa. TikTok hunisaidia kupumzisha akili baada ya shughuli nzito, huku bado nikipata maarifa kwa njia isiyochosha kwa ujumla, matumizi yangu ya majukwaa haya matatu yanaendana na malengo yangu ya kujifunza. Kupata taarifa sahihi na kujiburudisha kwa kiasi kinachofaa huku nikiweka mipaka ili video nisizitawale muda wangu bali ziwe chombo cha kuniongezea maarifa na furaha.

Kwa upande wa kupiga vyombo vya muziki, siwezi kusema kwamba napenda au nina hamasa nayo. Kwa sababu kwa sasa sina ujuzi wala shauku ya kujifunza kupiga vyombi hivyo. Ingawa, ninathamini sana muziki kama sanaa na chanzo cha burudani, faraja na hata ibada binafsi, nimekuwa nikivutiwa zaidi na kusikiliza muziki. Kuliko kuucheza kwa kutumia vyombo. Nimegundua kuwa kila mtu ana maeneo fulani ambayo ana kipaji, hamu au mvuto wa asili. Na kwangu mimi kupiga vyombo ya muziki si mojawapo ya maeneo hayo. Sijawahi kujisikia kuvutiwa vya kutosha hadi kuchukua hatua ya kujifunza gitaa, piano au chombo kingine chochote. Na hilo halinipi hisia za hatia kwa sababu ninaamini si lazima kila mtu afuate mwelekeo ule ule kwa vipaji au burudani. Sababu nyingine inayochangia msimamo wangu ni kwamba sina masaulahi ya ndani yanayonisukuma kujifunza vyombo vya muziki. Mara nyingi mtu akifanya jambo bila shauku ya kweli, huona kama ni mzigo au kupoteza muda na mimi hupendelea kutumia muda wangu katika shughuli zinazonifurahia na ninazohisi zinanijenga zaidi kifikra, kihisia au kitaaluma. Badala ya kujifunza kupiga chombo, nimekuwa nikifurahia sana kusikiliza muziki hasa nyimbo za injili, ambazo hunipa amani ya moyo, kunipa nguvu ya kiroho na kunisaidia kutafakari maisha. Kwangu, muziki una thamani kubwa hata bila kucheza mwenyewe kwa sababu ujumbe na hisia zake tayari hunifikia kwa kina. Zaidi ya hayo, kutopenda kupiga vyombo vya muziki hakumaanishi kutokuthamini vipaji vya wengine. Kinyume chake nawapongeza na kuwaheshimu sana watu wanaoweza kupiga vyombo vya muziki kwa ustadi. Kwa sababu, najua kunahitaji nidhamu, mazoezi ya muda mrefu na kujitoa kwa kiwango kikubwa. Ninapowaona watu wakicheza vyombo kwa ustadi huwa nafahamu kuwa huo ni ujuzi mkubwa na mchango muhimu katika jamii na utamaduni. Mimi huchagua kuwa mshabiki na msikilizaji mzuri. Nikifurahia kazi zao badala ya kuwa mchezaji mwenyewe.

Kumbu kumbu ninazobeba kutoka utotoni. Ni mchezo niliokuwa nacheza na urafiki wa kweli niliokuwa nao. Mambo ambayo hadi leo hunipa hisia za furaha, huzuni ya upole na tafakari ya kina kuhusu maisha. Utoto wangu ulikuwa kipindi cha uhuru wa kweli. Ambacho hakikukuwa na mizigo mingi ya mawazo au shinikizo la maisha kama ilivyo sasa. Michezo ilikuwa sehemu kubwa ya maisha yangu ya kila siku na ilikuwa zaidi ya burudani. Ilikuwa njia ya kujifunza kushirikiana, kushidana kwa haki na kufurahia muda bila wasiwasi wa kesho. Tulicheza michezo ya nje kwa shauku kubwa. Tukitumia nguvu zetu zote. Bila kuchoka na kila siku ilionekana kuwa fursa mpya ya furaha na kicheko. Kumbu kumbu hizo hunikumbusha wakati ambapo furaha ilikuwa rahisi kupatikana na haikuhitaji vitu vingi ya gharama au mipango mikubwa. Kile kinachonigusa zaidi ninapofikiria utoto wangu ni urafiki wa dhati nilio kuwanao wakati huo ambao kwa hakika ulikuwa tofauti sana na urafiki wa sasa. Marafiki wa utotoni walikuwa wa kweli, wasio na unafiki na walio kuwa tayari kushirikiana bila masharti. Tulifurahia kila kitu pamoja. Kuanzia michezo, masomo, hadi changamoto ndogo ndogo za maisha ya kila siku. Hakukukua na maswala ya masilahi binafsi. Mashindano ya mali au wivu kama inavyoonekana mara nyingi katika urafiki wa utu uzima. Kila mtu alikuwa huru kuwa yeye mwenyewe. Na tofauti zetu hazikuwa chanzo cha migogoro bali ziliongeza ladha ya urafiki wetu. Urafiki huo hunifanya nitamani ule uhalisia na uaminifu ambao sasa umekuwa mgumu kupatikana kadiri maisha yanavyozidi kuwa magumu. Pia, nakumbuka jinsi michezo na urafiki vilivyokuwa vina tufundisha maadili muhimu ya maisha bila sisi hata kujua. Kupitia michezo, tulijifunza kushinda na kushindwa, kuvumilia na kuheshimiana. Kupitia urafiki, tulijifunza kusamehe, kushirikiana na kusaidiana bila kutarajia malipo. Haya yote yalitujenga taratibu na kuweka misingi ya tabia zetu za baadae ninapolinganisha na maisha ya sasa. Naona kuwa watu wengi wamekua na shughuli nyingi. Majukumu mengi na mawazo mengi kiasi kwamba urafiki wa kweli umepungua. Ndiyo maana kumbukumbu za utoto zinabaki kuwa za thamani sana. Kwa sababu zina wakilisha kipindi ambacho mahusiano yalikuwa rahisi na ya kweli kabisa.

Wakati wa likizo ninanona ni fursa ya kipekee ya kupumzika. Kujirekebisha na kujijenga kisaikolojia kimaisha na kiroho hivyo huchukua maandalizi makini ili kuhakikisha nikiwa na faida kubwa kutoka kwa kipindi hicho. Kwanza kabisa huanza kwa kupanga mpangilio wa likizo mapema. Nikitathmini muda uliopo shughuli zinazo hitajika na malengo ya likizo hiyo hii ni muhimu sana kwa sababu likizo kwa wengi huchukuliwa kama muda wa kupumuzika. Lakini ikiwa haitaandaliwa vizuri inaweza pia kupotea bila tija. Kwa mfano huandaa orodha ya mambo ya kufanya ikiwemo burudani kujifunza kufuatilia masomo au mradi binafsi na pia kujipa muda wa kupumzika kimwili na kiakili. Mpangilio huu hunisaidia kuhakikisha kuwa kila siku ya likizo inakuwa na mpangilio. Badala ya kupoteza muda bila lengo. Jambo ambalo linaweza kuleta hisia ya kukosa matokeo baada ya likizo kumalizika. Kadhalika katika maandalizi ya likizo napanga maeneo na mazingira ninayotaka kutumia ili kutimiza malengo yangu. Kwa mfano mara nyingi hupanga likizo karibu na maeneo ya asili kama vile mito, misitu au mashamba. Kwa sababu maeneo haya hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Hapo si tu napumzika kimwili bali pia nafikia utulivu wa akili na moyo. Nikiwa mahali penye utulivu napata nafasi ya kufikiri kwa kina kuhusu maisha yangu. Kupanga malengo mapya na kutathimini maendeleo yangu ya kibinafsi ya kitaaluma na hata kiroho. Likizo pia hunipa nafasi ya kuendelea na mazoezi ya mwili kama vile kutembea mazoezi ya viungo au michezo ya asili ambayo ni sehemu ya afya yangu ya jumla. Hii inachangia kwamba nikiwa likizo si tu ninarahisisha akili yangu bali pia ninajenga mwili imara na wenye nguvu. Pia katika likizo hujitolea kujijenga kisaikolojia na kiroho. Hii inamaanisha kutumia muda kusoma vitabu vyenye maana, kusikiliza muziki, unaonifurahisha na kunipa motisha, kufanya tafakari na maombi na kushirikiana na familia au marafiki wa karibu. Hii ni muhimu sana kwa sababu maisha ya kila siku ya kazi, masomo na shuguli za kijamii, mara nyingi huwa na presha nyingi. Na likizo ni nafasi ya kupata pumziko la akili na moyo. Kwa kufanya hivyo, ninarudi kazini au kwenye masomo nikiwa na mtazamo chanya. Nidhamu na nguvu mpya ya kiakili zaidi ya yote, likizo hunifundisha umuhimu wa kupanga muda kwa busara. Ninaweka kipaumbele cha kufanya mambo muhimu na kuepuka matumizi yasiyo na faida ya muda hii ni tabia ninayoendelea kuendeleza kwa sababu muda ni rasirimali muhimu zaidi.

Timu ninayofuata kwa shauku kubwa ni Manchester United na ufuatiliaji wangu si tu kwa sababu ya historia yake ndefu au umaarufu wake. Mbali pia kwa sababu ninaona jinsi timu hii imeunda utambulisho wa kipekee katika soka ya kimataifa Manchester United si team ya kawida tu ni taasisi yenye historia ya mashujaa, ushindi wa kihistoria na wachezaji waliobaki mashuhuri kutokana na kiwango chao, cha juu na moyo wa ushindani. Kila mchezo wanapocheza si tu ninatazamia matokeo bali pia napenda kuchambua mbinu zao za ki mashitani. Jinsi wanavyo panga mashambulizi, ulinzi, mabadiliko, za mbinu zao na jinsi meneja anavyotumia wachezaji wake kufanikisha malengo ya timu. Kuangalia Manchester United kuna nipa mwanga wa jinsi timu kubwa inavyoweza kudumisha hadhi yake. Kwa kudumisha nidhamu, umoja na ubunifu jambo ambalo linaweza hata kuwa funzo la maisha kwa mtu anayefuatilia na kujifunza sio tu soka bali pia uongozi ubunifu na nidhamu. Kwa upande wa kihisia Manchester United inachangia sana hisia zangu za furaha, msisimuko na msukumo. Kila mara ninapofuatilia mechi zao, nimejawa na shauku na hisia mchanganyiko. Furaha ni naposhuhudia timu yangu ikishinda msisimuko wakati wamabadiliko muhimu kwenye mchezo na hata msukumo wakujifunza kutoka kwenye mbinu zao na jinsi wanavyo shughulikia changamoto. Tukio lolote katika mchezo linaweza kunifundisha somo muhimu. Kushindwa hutoi mwisho wa dunia. Kushirikiana kunaleta matakeo bora zaidi. Na nidhamu ya kila mchezaji ni sehemu ya fanikio ya timu. Hii inafanya ufuatiliaji wangu usiwe burudani tu. Bali pia kama chuo kidogo cha maisha kinachofundisha maadili ya mshikamano kujituma na kushirikiana kwa lengo la pamoja aidha kuangalia manchester united kunanisaidia pia kuchambua historia ya soka na mtindo wa kimataifa. Timu hii imekuwa ikihusiana na wachezaji wakipekee, viongozi wenye uzoefu na ushindi unao kumbukwa kwa vizazi. Kwa mfano, jinsi wachezaji wa zamani na wa sasa wanavyoshirikiana kwenye mashambulizi. Namna timu inavyo badilisha mbinu ilikuendana na mpinzani na mbinu za utendaji wa kila mmoja. Hunifundisha kuwa katika maisha kama ilivyo kwenye soka, kila hatua ina umuhimu waki. Na kila mtu anajukumu lake. Hivyo, ufuatiliaji wa mechi sio burudani tu. Bali ni chuo cha kudumu cha kujifunza mbinu za usimamizi. Nidhamu na jinsi ya kushirikia na wengine kwa ufanisi.

Mara nyingi ufanya mazoezi asubuhi kwa sababu nimegundua kwamba asibuhi ni wakati bora zaidi wa kufanya shuguli zinazohitaji nguvu na nidhamu na kunisaidia kuanza siku yangu kwa mtazamo chanya na usawa wa kimwili na kiakili. Ninapofanya mazoezi asibuhi kwa mfano kwenda gym kukimbia au kufanya mazoezi ya viungo nyumbani huwa bado niko freshi na mwenye nguvu jambo ambalo linaongeza ufanisi kwa mazoezi yangu. Ni wakati ambapo mwili wangu haujajazwa uchovu kwa kazi masomo au shuguli nyingine za kila siku. Hivyo, ninaweza kujituma kikamilifu bila hisia ya uchovu wa mwili. Mazoezi ya asibui pia uchangia kuongeza kiwango chanishati mwilini. Kuimarisha mzunguko wa damu na kunifanya nisisitize hisia za msisimuko na furaha ambazo zinaniwezesha kukabiliana na changamoto na siku mzima. Aitha, kufanya mazoezi asubui kuna nisaidia kudumisha nidhamu na mpangilio dhabiti wa maisha. Ninaona mazoezi si tu kama burudani au kujenga mwili, bali kama sehemu ya taratibu zangu za kila siku, ambazo huniweka katika hali ya umakini na ufanisi. Kila asubui, baada ya kuamka, huwanza kwa maandalizi madogo. Kama kunawa uso, kunywa maji na kisha kwanza mazoezi. Hii inafanya mwili na akili zijiandaye kikamilifu kwa siku nzima. Nidhamu hii inagusa pia maeneo mengine ya maisha yangu. Kwa mfano, husaidia kupanga muda wa masomo, kazi au shuguli nyingine kwa usahihi. Kwa sababu, ninajua kila kitu kinafuata mpangilio dhabiti wa kila siku pia kwanza mazoezi asubuhi kuna nipa faida za kiafya na kisaikolojia ambazo hazipatikani sana wakati mwingine wa siku. Mwili unapokua freshi, misuli ni imara na nguvu za mwili ni nyingi. Hivyo mazoezi yanakua na ufanisi mkubwa zaidi. Aitba, hisia za furaha na msisimuko unaotokana na mazoezi haya huanza kuendelea siku nzima na kuondoa msongo wa mawazo unaoweza kujitokeza kutokana na kazi au masomo mazoezi ya asibui pia huchangia katika kudumisha afya ya moyo kuthibiti uzito na kuongeza uangalifu wa akili jambo ambalo linaongeza mtazamo mzuri wa maisha na kufanya nipate hali ya furaha na utulivu. Zaidi ya hayo, mazoezi ya asubui huniweka hali ya motisha na uthabiti wa kihisia. Ninapomaliza mazoezi, huwa ninahisia ya kufanikisha jambo. Jambo ambalo linaniwezesha kuanza shuguli nyingine za siku kwa ari na msukumo. Hii ni tabia muhimu sana kwani inaniwezesha kuwa mtu mwenye nidhamu anayejua kusimamia muda wake vyema na kuendelea kuwa na mpangilio mzuri katika kila jambo nachofanya. Hali hii pia hunisaidia kuwa na mtazamo chanya kwa changamoto zinazo kuja. Kwa sababu nikiwa tayari kimwili na kiakili naweza kukabiliana na kila hali kwa uraisi zaidi tena sana.

Wakati ninapofurai kuwa nyumbani, mara nyingi hufurahia kwanjia ambayo inachanganya utulivu, burudani na starihi ya kweli. Ni kujijenga kihisia na kisaikolojia baada ya shuguli nyingi za masomo au kazi. Kwanza kabisa napendelea kutumia mda huo kufanya shughuli ambazo zinanifanya nihisi furaha ya ndani kama vile kupika chakula ninachokipenda au kushirikiana na familia katika maadalizi ya chakula kwa mfano napenda kupika milo ambayo ni ya kifamilia au vyakula ninavyovipenda binafsi kwa sababu hili, situ linalipa furaha. Bali pia lina nifanya nihisi mchango wangu katika familia na uhusiano mzuri. Wakati wakuandaa chakula, huwa nahisia za utulivu na furaha ya kipekee. Kwani nafata nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu kujitengeneza ngezea kitu muhimu na kushirikiana na wengine. Pia furaha ya nyumbani hujumuisha kuskiliza muziki, kutazama video au kufanya starehe ndogo ndogo. Napenda kuskiliza nyimbo za injili ambazo hunipa amani ya moyo. Kuondoa msongo wa mawaza na kunifanya nifike hali ya utulivu. Muziki huu huwa ni kama marudio ya furaha yangu ya nyumbani ambapo kila sauti na maneno yake unifanya nifurahi kwa kina. Zaidi ya kuskiliza muziki na penda kutazama video za kielimu au burudani ambazo unitia msukumo na kufungua mawazo yangu. Njia hii unisaidia kuunganisha sarehe na kujifunza jambo ambalo linanifana nijisikie kuwa nyumbani. Situ ni mahali pakupumzika, bali pia nichumba cha kujijenga na kutafakari. Haitha, napenda kutumia muda wafuraha nyumbani, kushirikiana na familia au marafiki wakaribu. Kwa kuzungumza kucheka pamoja na kushiriki changamoto na mafanikio ya kila mmoja. Hii ni sehemu muhimu sana kwa sababu inapanua furaha ya nyumbani kuwa zaidi ya starehe binafsi inahususha uhusiano wa kibinadamu ambayo hunifanya nihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa chenye maana na cha kudumu. Mazungumuzo haya mara nyingi ujaa kicheko, urafiki na heshima ya pande zote. Jambo ambalo unisaidia kuondoa hisia za musongo, uzuni au kuchoka kima wazo na kunifanya niwe na furaha ya kweli. Zahidi ya yote wakati wa furaha, nyumbani huwa ni fursa ya kutafakari, kusoma vitabu au kujiendeleza kihisia na kisaikolojia. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu inachopenda. Kuandika mawazo yangu au kufanya tafakari ya maisha yangu na malengo yangu binafsi. Hii ni sehemu muhimu kwa sababu inafanya furaha yangu nyumbani isiwe ya muda mfupitu badala ya inakuwa ni fursa ya kudumisha mtazamo chanya wangu wa kupanga maisha yangu ya baadaye na hivyo nafata kujiburudika zaidi.

Kila mwaka mpya, ninaona ni fursa ya kipekee ya kutafakari mwaka uliopita. Kuungana na wapendo wangu na kuaanza mwaka mpya kwa mtazamo chanya na shauku. Kwa kawaida, sherehe yangu ya mwaka mpya uchukua maandalizi makini. Kwani si tu ni burudani, bali pia ni njia ya kujenga uhusiano wakifamilia. Kuimarisha urafiki na kuunda kumbu kumbu za furaha. Kwa kuanza, napanga muda na marafiki au familia. Kuhakikisha tunapata nafasi ya kuungana pamoja katika sherehe za mwaka mpya. Hii inaweza kuwa kwenye nyumba ya familia, bustani au mahali penye mazingira. Tuliopewa, ruhusa na usalama. Kuwa na mpangilio huu, kuna hakikisha kuwa kila mtu anapata na nafasi ya kushiriki, kuzungumza, kucheka na kushirikiana bila usumbufu, jambu ambalo huongeza thamani ya siku hiyo. Sherehe yenyewe mara nyingi uanza kwa mazungumzo na familia au marafiki wa karibu ambapo tunashirikiana kuhusu matukio yaliotokea mwaka uliopita, mafanikio, changamoto na ndoto au malengo yetu ya mwaka mpya. Mazungumuzo haya huwa nahisia mchanganyiko ya furaha, kicheko na msisimuko. Kwani kila mtu anashiriki uzoefu wake wakibinafsi na matukio muhimu aliopitia. Hali hii unisaidia kutambua thamani ya familia na urafiki na kunifanya nihisi kushirikiana na wengine, nijambo lenye maana na lenye furaha. Hii ni sehemu mhimu sana ya kusherekea mwaka mpya kwa sababu inachangia kuhimarisha husiano wa kibinadamu kuondoa hisia za upweke na kunipa hali ya utulivu wa moyo na furaha ya kwelii. Zaidi ya hayo, kusherehekea mwaka mpya kunahusisha shuguli za burudani na starehe zinazo waleta pamoja watu. Hii inaweza kuwa muziki, kucheza ngoma au michezo ya urahisi ya familia na marafiki. Kwa mfano, kusikiliza muziki kwa kawaida kuimba pamoja au hata kucheza michezo ya kikundi, kunazidisha hisia za mshikamano na furaha. Shuguli hizi ufanya siku hiyo iwe ya kipekee, si tu kwa sababu za burudani, bali pia kwa sababu zinapanua hisia za mshikamano, ushirikiano na mshikamano wa kijami. Hii ni fursa ya kujenga kumbukumbu ambazo haziwezi kusahaulika kwani kila kicheko, kila sherehe na kila mpangilio wapamoja huunda alama ya furaha ambayo inabaki moyoni mwangu kwa mwaka mzima. Haida, kusherekea mwaka mpya pia ni fursa ya kutathmini malengo binafsi na kupanga ndoto mpia. Wakati huu, uniwezesha kusoma ndoto zangu, kupanga mipango ya kufanikisha malengo yangu ya kibinafsi, kitahaluma na kimaisha. Ni wakati wakutathmini mafanikio nilioyapata, changamoto niliokabiliana nazo na kufikiria jinsi ya kuwa bora zaidi katika mwaka unaukuja. Hii ufanya sherehe ya mwaka mpya isiwe tu burudani, bali pia kuwa chombo cha maendeleo binafsi ambacho unipa msukumo na motisha ya kuwanza mwaka mpya kwa ari na mtazamo chanya.

Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo ambalo linaweza kuamusha uthabiti, ufanisi na mafanikio ya pamoja. Mimi huanza kwa kuelewa kwamba kila mwana chama wa timu ana thamani yake na uweza wake wa pekee hivyo ni muhimu kushirikiana kwa heshima na kuthamini mchango wa kila mtu kwa mfano wakati ninaongoza au kushirikiana katika mradi wa kikundi hufanya jitihada kuhakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni yake bila hofu ya kutukana au kudharauliwa hii husaidia kuleta hali ya kuaminiana ndani ya timu. Kwani kila mmoja anaona kwamba maoni yake yanathaminiwa na kwamba kazi yake ni sehemu muhimu ya mafanikio ya timu. Kuanzisha mazungumuzo ya wazi na yenye uwazi ni njia nyingine ya kuwakikisha kila mtu anajua wajibu wake na anaweza kushirikiana kwa ufanisi na wenzake. Aidha ninaona umuhimu wakueka malengo ya pamoja na kueleza matarajio kile kila mwanachama wa timu anapofahamu lengo la pamoja jukumu lake binafsi na jinsi kazi yake inavyo unganisha na kazi ya wengine ni rahisi kushirikiana kwa mfano. Katika mradi wowote wakikundi na panga mikutano ya mara kwa mara ambapo tunajadili maendeleo changamoto zinazo jitokeza na jinsi ya kuzitatua kwa pamoja. Njia hii inachangia kuondoa migongano ya kihisia. Kuondoa utata na kuongeza motisha ya kila mwanachama wa timu kushirikiana kikamilifu. Kwa njia hii, kila mmoja anahisi kuwa ni sehemu ya kitu kikubwa. Na hii hunipa fursa ya kudumisha mshikamano na mshikamano wa kikazi. Pia, uhimiza ushirikiano kuna hitaji kuendeleza maadili ya heshima, uvumilivu na kuwasikiliza wengine kwa makini. Kila mwanachama wa timu anapohisi kusikilizwa na kuthaminiwa, motisha na kushirikiana inapanuka. Hii inahusisha pia kushirikiana bila kujali, tofauti za mitazamo, ujuzi au uzoefu. Badala yake, tofauti hizi zinatumika kama nguvu ya kuimarisha timu. Kwa mfano, wakati kuna mzozo au kutoku elewana, mimi huchukua hatua ya kuwa suluhisho badala ya kulaumu na kushirikisha kila moja katika kupata njia bora ya kufanikisha kazi. Njia hii inachangia umuhimu wa mushikamano na mshikamano wa kijamii ndani ya timu kwani kila mmoja anahisi kuwa ni muhimu na kazi yake inathaminiwa. Zaidi ya hayo ninaona kuwa kuunda mazingira yenye motisha na furaha pia ni muhimu katika kuhimiza ushirikiano. Timu inapoona kuwa kazi inafanywa katika hali ya furaha, ambapo kila mmoja anafasi ya kucheka, kushirikiana na kujifunza kutoka kwa wengine, huchangia kuunda mshikamano wakwili. Kwa mfano, huchangia kufanya shughuli za pamoja zinazo jumuisha burudani ndogo, kushirikiana kwenye mazoezi ya kimaisha au ya kikazi, na kushirikisha mafanikio madogo na makubwa ya kila mwanachama. Hali hii, hufanya kila mmoja ajisikie kuwa anathaminiwa, jambo ambalo huongeza motisha ya kushirikiana kwa bidii na ari.

Ninafurahia wanyama wa aina mbalimbali lakini ninapendelea wanyama waporini. Kwa sababu wanaonekana kuwa na mvuto wa kipekee unaohusiana na jinsi wanavyoweza kuishi. Kuendeleza mbinu za kuepuka hatari na kuhimili changamoto za mazingira yao. Kila mnyama waporini una hathi yake ya kipekee. Kutoka kwa simba mwenye nguvu ya ujasiri, hadi twiga mrefu mwenye mbinu za kukusanya chakula kutoka kwenye miti mirefu au tembo waliokuwa na uwezo wa kushirikiana kwa akili na mshikamano wa kijamii. Ninapo watazama au kusoma kuhusu w nyama hawa. Huwa ninashangazwa na ubunifu wa kiasili ambayo unahusiana na mbinu zao za kuishi. Namna wanavyo badilika na mazingira yao na jinsi kila kiumbe anavyo pata nafasi ya kufanikisha maisha katika mfumo wa uhusiano wa kiasili. Kwa hakika, kuangalia wanyama pori kuna nifundisha somo muhimu na maisha. Kila kiumbe lazima kiwe na mbinu zake za kukabiliana na changamoto kuhakikisha usalama na maendeleo yake aidha, wanyama waporini hunipa fursa ya kujifunza ujasiri nidhamu na mshikamano kwa mfano. Simba hufundisha umuhimu wa ujasiri na mpangilio wa kijami. Kwa kuwa wanashirikiana kikamilifu katika kambi zao ili kufanikisha lishe na usalama. Tembo kwa upande mwingine hunifundisha umuhimu wa mshikamano wa kijamii. Kwani wanasaidiana katika malezi ya watoto na kudumisha uhusiano mzuri dani ya kundi lao. Hizi ni somo muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Kwani hufundisha jinsi ya kushirikiana, kusaidiana na kuendeleza uhusiano mzuri wakijamii kwa faida ya kila mmoja kuangalia wanyama hawa. Nisitu burudani ni fursa ya kimadili na kisaikolojia ya kujifunza jinsi ya kuwa makini kwenye nidhamu na wenye akili ya kushirikiana. Zaidi ya hayo, ninapenda wanyama poli kwa sababu wananipa msukumo wa kudumisha uhusiano mzuri na mazingira yangu. Kuangalia wanyama hawa, kuna nifanya nihimize uifadhi wa mazingira na heshima kwa kiasili. Kwa mfano wanyama wanaposhirikiana na mazingira yao kwa uangalifu kulinifundisha umuhimu wa kudumisha mnyororo wa maisha na kuhakikisha kila kiumbe kinanafasi yake hii hufanya nifahamu kuwa maisha ni si kuhusu binadamu tu. Bali ni mfumo wa mshikamano kati ya viumbe vyote. Na jinsi binadamu wanavyo shirikiana na mazingira kuna changia ustawi wa wote. Hali hii hunifanya nithamini wanya mapori zaidi. Si kwa sababu ya burudani au kuangalia uzuri wao pekee. Bali kwa sababu wananifundisha jinsi ya kuishi kwa ujasiri kwa nidhamu na kwa mshikamano na wengine aidha, wanyama waporini huniwezesha pia kutafakari na kufurahia uzuri wa dunia ya kiasili. Kuangalia ndege wakiruka, wanyama wakichunguza mazingira yao au wanyama wakikabiliana na changamoto za maisha huchangia hisia za furaha, utulivu na mshikamano wakisaikolojia. Hii ni aina ya starehe ya kipekee ambayo haiwezi kupatikana kwa urahisi popote pale. Kila kiumbe waporini huchangia somo jipya, usalama, nidhamu, mshikamano, mbinu za kuepuka hatari na ujasiri wa kuendelea mbele licha ya changamoto. Ni haya yote yanayoniwazia na kunifanya nihusiane zaidi na wanyama hawa. Kwani wananifundisha somo la maisha ambalo nila kudumu na lenye maana.

Nina vyo uyanisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi niko kueka mipaka iliyo wazi. Nidamu ya muda na mtazamo sahihi wa vipao mbele vya maisha. Kwa sababu na amini kwamba mafanikio ya kweli haya patikali kazini bali pia katika afya ya mwili. Akili, mahusiano na ustawi wakiroho. Kwanza kabisa, ninaanza kwa kupanga muda wangu kwa makini. Ambapo, ninatenga muda maalumu wa kazi na muda maalumu wa maisha binafsi. Ninahakikisha kwamba, saa za kazi zinatumika kikamilifu kufanya majukumu ya liyopangwa kwa umakini. Hili kuepuka kubeba mzigo wa kazi, hadi muda wa kupumzika au wa familia. Hii inanisaidia kuwa na utulivu wa akili, kwani najua kuwa kila jambo lina wakati wake. Na sitaki kazi ingilia muda wa mapumziko au maisha yangu ya kijami. Kwa kufanya hivi, ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuchoka sana au kupoteza motisha. Zaidi ya hilo, nidhamu ya muda ni gumzo kuu ni nayotumia katika kuwaanisha kazi na maisha binafsi. Ninapanga shuguli zangu kwa ratiba ya kila siku au ya kila wiki. Nikiakikisha kwamba kazi zenye umuhimu mkubwa zinafanywa mapema na zile zisizo na haraka zinawekwa katika muda unaofaa kwa kufanya mandalizi ya mapema.

Ninaenda mahali pa ibada mara mbili kwa wiki. Na jambo hili lina nafasi muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu linanisaidia kudumisha utulivu wa kiroho. Nidhamu na kimaadili na mwelekeo sahihi wa maisha kila ninapopata nafasi ya kuenda ibadani huwa nachukulia muda huo kama fursa ya kujitegemea. Na pilka pilka za maisha ya kila siku kazi, masomo na changamoto za kijamii. Ili kutafakari kwa kina kuhusu maisha yangu. Malengo yangu, na uhusiano wangu na Mungu pamoja na watu wengine kwangu kwenda ibadani si desturi ya kawaida tu bali ni hatua ya makusudi ya kujijenga kiroho.

Usiku kabla ya kulala ninachukua muda wa kusali na huu ni wakati muhimu sana kwangu ambao nauchukulia kama sehemu ya kujifunga siku na kujianda kiakili kihisia na kiroho kwa mapumziko ya usiku baada ya kumaliza shughuli za siku, mara nyingi hua natulia mahali pasipo na kelele. Nikiwa nimejitenga na simu au vita vinavyoweza kunisumbua ili nipate nafasi ya kuzungumza na mungu kwa utulivu na unyenyekevu. Katika sala zangu, huanza kwa kumshukuru mungu kwa uhai, afya na fursa zote niliz pata siku hiyo. Iwe siku ilikuwa nzuri au yenye changamoto.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile yenye upepo mwanana. Kwa sababu hunipa hisia ya utulivu wa kipekee na faraja ya mwili na akili ambayo. Si rahisi kuipata katika hali nyingine za hewa.

Napendelea kusoma habari za mtandaoni, kuliko kusoma gazeti la kuchapishwa kwa sababu mtandao unanipa urahisi gharama nafuu na upatikanaji wa taarifa kwa wakati halisi ambazo ni muhimu sana katika maisha ya sasa yanayoendeshwa kwa kasi kubwa. Habari za mtandaoni zinapatika na muda waote na mahali popote mradi tu ninakifaa kama simu au kompyuta na muunganisho wa intaneti. Hii inanirahisishia kufuatilia matukio yanaoendelea bila kusubiri gazeti la asubui au kulazimika kwenda kununua nakala ya karatasi. Kwa muda kwa kuwa taarifa nyingi, hubadilika kwa haraka hasa katika maswala ya uchumi, siasa, masoko ya fedha na matukio ya kimataifa. Kusoma habari mtandaoni hunipa nafasi ya kupata taarifa mpya mara tu zinapotokea. Sababu nyingine kubwa inayofanya nipende habari za mtandaoni ni kwamba ni nafuu sana ikilinganishwa na magazeti ya kuchapishwa. Mara nyingi, magazeti yanahitaji kununuliwa kila siku. Jambo ambalo kwa muda mrefu linaweza kuwa gharama kubwa. Ilhali habari nyingi, mutandaoni zinapatika bure au kwa gharama ndogo sana. Hata pale inapoitajika kulipia huduma fulani za habari za kitaaluma. Garama kuwa ndogo ikilinganishwa na kununua magazeti kila siku. Hii inanisaidia kuokoa pesa ambazo naweza kuzitumia kwa mahitaji mengine muhimu kama elimu, maendeleo binafsi, au hata kusaidia familia. Kwa mtazamo wangu, kutumia mtandao kupata habari ni njia ya busara ya kusimamia rasilimali zangu bila kupoteza ubora wa taarifa ninazopata. Zaidi ya hilo, habari za mtandaoni zinatoa utofauti mkubwa na vianzo vya tarifa. Jambo ambalo hunipa nafasi ya kulinganisha habari kutoka kwa vyombo mbalimbali kabla ya kuunda mtazamo wangu. Tofauti na gazeti moja ambalo linaweza kuwa na mtazamo au mwelekeo fulani mtandao unaniruhusu kusoma kutoka kwa tovuti nyingi. Mitandao ya kijamii na majukwaa ya kimataifa. Hii hunisaidia kuepuka upendeleo wa taarifa na pia hunijengea uwezo wa kuchambua habari kwa kina, kwa kuchanganya vyanzo tofauti, ninaweza kuthibitisha ukweli wa taarifa.

Napiga picha mara chache sana, takribani mara moja kwa mwezi. Kwa sababu mimi sishabiki mkubwa wa kupiga picha au kujihusisha saana na maswala ya kupiga na kushiriki picha. Kwa mtazamo wangu kupiga picha si jambo la lazima katika kila tukio au kila siku ya maisha. Bali ni jambo la ziada ambalo linaweza kufanywa pale tu linapokuwa na maana au sababu maalum. Ninapopiga picha mara moja kwa mwezi. Hua ni katika mazingira au matukio yenye umuhimu flani. Kama kumbukumbu maalum, tukio la kipekee au hali ambayo inahisi inafaa kuifadhiwa kwa kumbukumbu za baadae. Hii inanifanya kudhamini zaidi picha chache nilizo nazo. Badala ya kuwa na picha nyingi isizo na maana kubwa kwangu. Sababu kubwa inayonifanya nisipende kupiga picha mara kwa mara ni kwamba napenda kuishi wakati halisi badala ya kurekodi kila wakati.

Napenda kucheza mchezo wa rugby. Kwa sababu ni mchezo unaochanganya nguvu ya mwili akili ya kimkakati nidhamu na mshikamano wa timu kwa kiwango cha juu sana rugby si mchezo wa burudani tu kwangu. Bali ni shule ya maisha inayofundisha maadili muhimu kama uvumilivu, ujasiri, heshima na kujitoa kwa ajili ya wengine. Ninapokuwa uwanjani najihisi nikiwa huru na mwenye nguvu. Nikitumia uwezo wangu wa kimwili na kiakili kwa pamoja ili kuchangia mafanikio ya timu. Mchezo huu hunifanya nijisikie hai mwenye msisimuko na mwenye lengo. Jambo linanonipa furaha ya ndani ambayo sirahisi kuipata katika mchezo mengine. Kipengele kikubwa kinachonivutia katika rugby na ushirikiano wa timu. Tofauti na michezo mengine inaweza kumweka mchezaji mmoja katika nafasi ya kungaa pekee yake rugby inahitaji kila mchezaji achangie kwa nafasi yake. Kwanzia safu ya mbele hadi wale wa nyuma, kila mtu anajukumu maalum. Na mafanikio ya timu yanategemea nidhamu, mawasiliano na imani kati ya wachezaji hili hunifundisha umuhimu wa kufanya kazi pamoja. Kuheshimiana na kuajibika si tu kwa matokeo binafsi bali pia kwa matokeo ya pamoja. Maadili haya nayabeba hata nje ya uwanja katika kazi na maisha ya kila siku. Aidha Rugby hunifundisha uvumilivu wa kimwili na kisaikolojia. Ni mchezo unaohitaji nguvu nyingi. Mazoezi ya mara kwa mara na maandalizi ya kina. Ninapocheza rugby najifunza kusukuma mipaka yangu. Kukabiliana na uchovu na kuendelea kupambana hata wakati mambo yanapoonekana kuwa magumu.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya samaki anayepikwa. Kwa sababu inanigusa kwa namna ya kipekee kihisia, kisaikolojia na hata kimwili. Kila ninapohisi harufu ya samaki jikoni hasa anapokaangwa au kupikwa kwa viungo vizuri nahisi furaha ya ghafla na hali ya njaa inayokuja kwa wakati moja. Harufu hiyo hunikumbusha chakula chenye ladha nzuri, lishe bora na maandalizi yanayofanywa kwa umakini. Samaki ni chakula ninachokipenda sana na harufu yake wakati wa kupikwa hunipa ishara ya mapema kwamba kuna chakula kizuri kinakuja. Jambo linalonifanya nijisikie mwenye hamu.

Ndio, napenda sana kutembea kwa mguu na kwa sababu kubwa ni kwamba naliona kama zoezi muhimu sana, linalochangia afya ya mwili na akili kwa ujumla. Kutembea hunipa fursa ya kuhusogeza mwili bila presha kubwa, tofauti na mazoezi mengine mazito ambayo wakati mwngine huhitaji maandalizi maalum au vifaa. Ninapokuwa natembea nahisi mwili wangu unafanya kazi taratibu lakini kwa ufanisi. Misuli inapata nguvu, muzunguko wa damu unaimarika na pumzi inakua tulivu na ya kawaida. Kutembea kwa mguu hunisaidia kudumisha afya njema bila kujichosha kupita kiazi. Na ni aina ya mazoezi ambayo ninaweza kufanya kila siku bila kikwazo kikubwa. Zaidi ya manufaa ya kimwili kutembea kwa mguu hunisaidia sana kiakili. Ninapotembea hasa asibuhi au jioni wakati wa mazingira yako tulivu. Napata muda wa kutafakari na kupanga mawazo yangu. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafazi ya kuchitenga kidogo na kelele na presha za maisha ya kila siku. Wakati mwngine natembea nikiwa pekee yangu nikisikiliza sauti za mazingira au nikitifakari mambo muhimu ya maisha. Na wakati mwingine hutembea nikiwa na rafiki au mwanafamilia. Jambo linalo nisaidia kuimarisha mahusiano ya kijamii. Kwa njia hii kutembea kunakua siyo tu zoezi la mwili bali pia tiba ya akili. Pia, napenda kutembea kwa sababu kuna nipa fursa ya kufurahia mazingira yanayo nizunguka. Kutembea huniruhusu kuona vitu ambavyo, mara nyingi mtu akitumia usafiri wa haraka uvikosa. Kwa mandhari ya asili, watu wanaoendelea na shuguli zao au mabadiliko madogo ya mazingira kulingana na muda wa siku. Hii hunifanya ni tathamini zaidi ulimwengu unao nizunguka. Na kunisaidia kukuwa na mtazamo chanya kuhusu maisha. Kutembea kwa mguu hunifanya nijisikie nimeunganishwa zaidi na mazingira jamii inayoishi nayo aidha kutembea ni njia rahisi na ya gharama nafuu ya kufanya mazoezi haihitaji ada ya kuenda mjiumu. Vifaa maalumu wala maandalizi magumu inahitaji tu muda, nia na jozi ya viatu vizuri. Hili linanifanya niweze kudumisha utaratibu wakufanya mazoezi bila vikwazo vingi. Hata pale ninapukuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Kutembea hunipa uhuru wa kuchagua muda na umbali ninao taka kulingana na hali ya mwili na ratiba ya siku husika. Vile vile napenda kutembea kwa mguu kwa sababu hunisaidia kuweka nidhamu na mtindo mzuri wa maisha. Ninapojizoesha kutembea mara kwa mara nahisi ninakuwa makini zaidi kuhusu afya yangu kwa ujumla ikiwa ni pamoja na kile ninachokula, jinsi ninavyo pumzika na namna ninavyo panga muda wangu. Kutembea hunifanya, najisikie ninajijali na ninachukua hatua ndogo, lakini muhimu kuelekea maisha yenye afya na huiano mzuri.

Napenda sana filamu za vita kwa sababu zinaonyesha kwa undani mkubwa hali halisi ya maisha wakati wa migogoro, changamoto za kibinadamu na maamuzi magumu yanayofanywa katika mazingira ya hatari na presha kubwa. Filamu hizi hunivutia kwa kuwa hazionyeshi tu mapigano na silaha. Bali pia huonyesha upande wa ndani wa binadamu kama hofu, ujasiri, uzalendo, kujitolea na wakati mwingine mateso makubwa yanayo wapata raia na wanajeshi. Ninapo zitazama, nahisi kama ninapata somo la historia lililohai kwa sababu. Matukio mengi yanayotajwa yanahusiana na vitu halisi vilivyotokea duniani. Asa vita vya kwanza na vya pili vya duniani. Pamoja na migogoro ya kisasa. Hii hunisaidia kuelewa kwa kina jinsi vita vinavyoathiri mataifa, uchumi, siasa na maisha ya watu wa kawaida. Kinachonifanya nizipende zaidi filamu za vita, ni ujumbe mzito unaobebwa ndani yake. Mara nyingi huonyesha kuwa vita si jambo la kufurahisha kama watu wengine wanavyofikiria. Bali ni tukio lenye maumivu, hasara na athari za kudumu kwa wale wanaohusika. Filamu nyingi za vita huonyesha askari wanaopoteza wenzao. Familia zinazovunjika na watu wanao lazimika kufanya maamuzi magumu ilikuishi.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ninaamini ni haki yangu ya msingi kama raia na pia ni wajibu wangu kwa jamii na taifa kwa ujumla. Kupiga kura kwangu si jambo la kawaida tu, linalofanyika wakati wa uchaguzi. Bali ni njia muhimu ya kushiriki moja kwa moja katika maamuzi yanayoathiri mustakabali wa nchi. Ninapopiga kura nahisi kuwa ninatoa sauti yangu kuchagua kiongozi bora atakayeongoza nchi kwa njia yenye haki, uwajibikaji na maendeleo. Ninaamini kuwa kiongozi mzuri ana mchango mkubwa sana katika kuboresha maisha ya wananchi. Kuimarisha uchumi na kudumisha amani.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayo husiana na unyenyekevu na nidhamu kazini. Kwa sababu, haya ni msingi wa mafanikio katika mazingira yoyote ya kazi. Na pia ni msingi ya kuendeleza uhusiano mzuri wa wafanyikazi wenzangu. Viongozi na wateja. Kila mara ninapokuwa kazini, nimejifunza kwamba hata kama mtu ana ujuzi wa hali ya juu maarifa makubwa au nafasi ya heshima. Bila nidhamu na unyenyekevu ni vigumu kufanikisha kazi ipasavyo na kudumisha mazingira ya amani na ushirikiano. Nidhamu inahusisha kuzingatia ratiba, kufuata maagizo kwa usahihi, kukamilisha majukumu kwa wakati na kuzingatia mwongozo wa taasisi. Hii inanisaidia kuwa mtu anaye aminika, anaye julikana kwa utendaji mzuri na anaye toa mfano chanya kwa wengine.

Mchezo ningewai kujaribu ni wa mpira. Kwa sababu ni mchezo unaochanganya nguvu za mwili. Ustadi wa akili, mshikamano wa timu na furaha ya ushindani kwa kiwango cha juu sana ingawa sijaanza kucheza mpira kikamilifu. Ninaona kuwa ni mchezo unaotoa fursa ya mazoezi ya mwili. Kuongeza stamina na kuboresha uratibu wa viungo, jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya yangu kwa ujumla. Kwa sababu, mpira inahitaji mabadiliko ya kazi mara kwa mara, mbio za haraka na mikono na mguu hufanya kazi kwa pamoja. Mchezo huu hunisaidia kuboresha nguvu ya misuli, kuvuta pumzi kwa ufanisi na kudumisha afya ya moyo na mishipa ya damu. Hii ni faida kubwa hasa pale mtu anapojali kuwa na mwili wenye afya na uwezo wa kudumu katika shughuli mbali mbali za kila siku. Zaidi ya hilo, mpira ni mchezo wa timu unaohimiza mshikamano na ushirikiano. Kila mchezaji anajukumu la kipekee na mafanikio ya timu yanategemea mshikamano wa kila moja hii inanikumbusha thamani ya kushirikiana na wengine kuheshimiana na kujitolea kwa manufaa ya kila mmoja. Hata pale nikiwa mchezaji wa mwanzo, mchezo huu unifundisha jinsi ya kuzungumza kwa uwazi na wenzangu. Kupanga mikakati ya pamoja na kuwa na ujasiri wa kuchukua nafasi muhimu kwa wakati mwafaka. Mshikamano huu wa timu nisomo muhimu sana ambalo linaweza kutumika sio tu kwenye mchezo bali pia katika maisha halisi na kazini ambapo mshikamano na kushirikiana kunaleta matokeo bora. Pia napenda kujaribu mpira kwa sababu inachanganya akili na mbinu mingi. Mchezo huu si tu kuhusu nguvu za mwili, bali pia unahitaji akili za haraka, mikakati na uwelewa wa hali ya mchezo. Mchezaji anapaswa kufikiria haraka kutabiri hatua za wapinzani na kuchagua nafasi sahihi ya kupiga mpira au kukimbia mpinzani. Hii hunifanya nifikirie kwa kina na kutumia akili yangu kwa njia yenye tija. Jambo ambalo ni faida kubwa si tu kwenye mchezo bali pia katika maisha ya kila siku. Kama kupanga muda kushughulikia changamoto na kufanya maamuzi makini chini ya shinikizo. Aidha, mpira ni mchezo unaojumuisha, burudani na furaha. Kutazama mpira unapochezwa unaleta msisimuko mkubwa. Lakini kucheza kunatoa furaha ya pamoja ya moja kwa moja na kuridhika kwa mwili na akili kila pale anapoona mpira ikipita kwenye mlango au kushirikiana na wenzako kufanikisha shambulio unajisikia kuwa sehemu ya kitu kubwa. Jambo linaloongeza shauku ya kuendelea kucheza na kujifunza zaidi. Hii ni sehemu ya burudani ambayo haipatikani kwa urahisi katika michezo mengine kwani mpira huchanganya msisimuko wa ushindani na furaha ya pamoja. Zaidi ya faida za kimwili na akili. Kujaribu mpira kuna nipa fursa ya kujenga urafiki na mahusiano ya kijamii. Mchezo huu ni maarufu duniani kwote na kushiriki katika mchezo huu kuna rahisisha kupata marafiki wapya kujifunza kutoka kwa wachezaji wazoefu na kujenga mshikamano wa kweli. Hii ni njia nzuri ya kujifunza kushirikiana, kuheshimiana na kuwa sehemu ya jamii ya wachezaji wenye malengo sawa. Jambo linaloongeza furaha ya kijamii na heshima kibinafsi.

Ndiyo, ninafurahia kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani. Hasa njiwa, kwa sababu ni wanyama wenye tabia za kipekee ambazo hufanya maisha ya nyumbani kuwa ya furaha. Utulivu na burudani. Njiwa ni ndege wanaojulikana kwa utulivu wao. Urafiki na urahisi wa kuhudumia. Jambo linalowafanya kuwa wanyama wazuri wa kufugwa nyumbani nilipoanza kuwafuga niligundua kwamba kuna furaha kubwa inayotokana na kuona wanyama hao wakifanya mambo yao ya kawaida, wakikimbia, wakiruka kidogo au wakikula chakula chao. Hali hii hunipa hisia ya amani. Kwani kwa kuona njiwa wakiwa katika hali ya utulivu nahisi ninapata nafasi ya kupumzika, kuondoa mawazo mabaya na kufurahia uwepo wa uhai nyumbani. Njiwa pia hunisaidia kuunda mazingira tulivu. Kwani kelele zao ni ndogo na mara nyingi hutoa muziki wa asili unaopendeza sikio. Zaidi ya hiyo kuwa na njiwa kunanifundisha mafunzo ya kuwajibika na nidhamu. Kila siku ninahakikisha wanapata chakula cha kutosha, maji safi na usafi wa nyumba yao. Hii inahitaji mpangilio na uangalifu kwani, wanyama hawa wanategemea mtu kufanikisha mahitaji yao ya msingi. Hali hii hunifundisha kuwa makini na kushughulikia majukumu yangu kwa umakini. Jambo ambalo linaweza kutumika pia kwenye maisha yangu binafsi na kazini. Pia, kunafundisha uvumilivu, kwa sababu kuwalea wanyama hawa kunahitaji muda, subira na kuelewa tabia zao. Bila kuchukuliwa na hasira pale jambo linaenda kinyume na matarajio. Pia napenda njiwa, njiwa huchangia burudani na ushirikiano wa kijamii nyumbani. Wakati wakiwa karibu, mara nyingi hunifanya nijisikie kuwa sijakaa peke yangu. Kwani uwepo wao, hunipa hisia ya urafiki na maisha yakiwa na rangi. Wakati mwingine, hufanya mambo ya kuchekesha kama kuruka kwa usahihi mdogo au kucheza kwa mbinu zao za kawaida. Jambo linalonipa furaha na vicheko. Pia, ikiwa nyumbani kuna wageni au familia njiwa hawa hufanya mahali kuwa na hisia ya mshikamano na burudani kwani kila mtu anafurahia kuona ndege hawa wakiwa na utulivu na heshima ya mazingira yao. Zaidi ya faida hizo, kujali njiwa kunanisaidia kujifunza maadili muhimu ya maisha kama heshima, umakini na uangalifu. Nimejifunza kwamba ili wanyama hawa waendelee kuwa na afya njema na furaha. Ni lazima nizingatie mahitaji yao kwa undani na kwa wakati unaofaa. Hii hunifundisha kuwa maisha yanahitaji mpangilio nidhamu na kujitolea ili kufanikisha malengo na kuhakikisha kila jambo linaenda kwa usahihi. Hii sio tu inafaa kwa wanyama bali pia inahimiza nidhamu na uwajibikaji katika maisha yangu binafsi.

Sijawai kujaribu chakula cha kigeni. Lakini ninaona kuna mvuto mkubwa kwa kujaribu vyakula vipya kutoka tamaduni tofauti. Kila mara ninapoona wengine wakangalia au kuzungumuza kuhusu vyakula vya kigeni ninavutiwa na sababu kadhaa. Kwanza chakula cha kigeni kinarahisisha kupata mtazamo mpya wa ladha. Muundo wa chakula na vipanjengo vyalishe ambavyo mara nyingine hawai ltoi katika vyakula vya kawaida inavyo kula nyumbani. Kila tamaduni ina vyakula vyake vya kipekee ambavyo vimechanganywa kwa ustadi wa kisanaa na kwa mbiniu za kipekee ambazo zinaunda ladha ya kipekee na tofauti. Kwa mfano, vyakula vya Asia mara nyingi vina ladha ya kipekee kutokana na mchanganyiko wa viungo wakati vyakula vya ulaya vina muundo wa mapishi wa kipekee na njia za kuanda chakula ambazo hazionikane kwa uraisi nyumbani. Kufahamu ladha hizi kuna nipa mtazamo mpana wa dunia na kuna nifanya niwe na ufahamu zaidi watamaduni mbalimbali. Zaidi ya latha kujaribu chakula cha kigeni ni njia nzuri na kujifunza kuhusu lishe na afya. Mara nyingi vyakula hivi vina vibanjengo vyalishe ambavyo sika waida katika vyakula vya nyumbana. Kwa mfano, baadi ya viyakula vya kigeni, vina proteini maalumu vitamini na madini ambayo usaidia mwili kwa namna na tofauti na vyakula vya nyumbani. Kujua na kujaribu vyakula hivi, kuna saidia kupanua maarifa yangu kuhusu lishe bora na jinsi mwili unavyaoweza kunufaika kutokana na vyakula vya asili au vilivyo changanywa kwa ustadi. Hii ni changamoto nzuri ya kujaribu vyakula vipya. Kwani si tu unafurahia ladha, bali pia unapata maarifa mapya kuhusu afya na jinsi chakula kinaweza kubadilisha nishati na nguvu za mwili. Pia, kujaribu chakula cha kigeni ni njia nzuri ya kuendeleza umoja na mshikamano wa kijamii. Mara nyingi, chakula cha kigeni hupatikana kwenye mingahawa au matukio ya kijamii ambapo watu ukusanyika pamoja, kufurahia ladha mpya ingawa sijawai kujaribu, ninaona kuwa kushiriki chakula, hiki na marafiki, familia au hata wageni. Uchangia kuunda mazingira ya mshikamano, burudani na kujifunza pamoja. Pia ni fursa ya kujenga urafiki na watu kutoka tamaduni tofauti kwani mara mingi wanapofurahia chakula wanashirikiana wanajadili ladha na kushirikiana mapishi au mbinu. Hii ni faida kubwa ya kijamii kwani chakula si tu kinatoa nishati. Bali pia huunganisha watu na kuimarisha uhusiano zaidi ya hayo hujaribu chakula cha kigeni kunanipa cha kifahari na mafunzo ya maisha.